Taratibu zangu za kila asubuhi ninapoamka napenda kuanza siku kwa utulivu na mpangilio. Mimi huamuka six thati au seven thati. Jambo la kwanza kuonyesha mwili, kunyoosha mwili na kushukuru siku mpya. Ninakunywa maji ili kuamsha mwili. Nafanya usafi wa asubuhi. Kisha nakunywa chai na kahawa nyepesi na tazama ratiba ya siku au kuandika mambo muhimu ya kufanya.

Napendelea kufanya mazoezi asubuhi, hunipa nguvu na hamasa ya kuanza siku, hunisaidia akili iwe, makini na tulivu, hunifanya nijisikie mwenye afya siku nzima. Lakini pia jioni ni mzuri, husaidia kuondoa uchovu wa siku, kupunguza msongo wa mawazo. Asubuhi kwa mwanzo wa siku, jioni kupumzisha mwili.

Baridi kidogo si mbaya sana. Inasaidia kulala vizuri. Inafaa kwa mazoezi mepesi au kutembea. Ukiwa umevaa vizuri, huwa kwa kufurahisha na tulivu. Mimi kwa kawaida navaa jaketi nyepesi au sweta. Halafu nikinywa kitu cha moto kama chai.

Programu ya kompyuta usimo inayo ni saidia kufanya kata.

Malipo ni yale yale dunya.

Jiko hunisaidia sana nikipi.

Usimamizi wake unafaa kabisa.

Ratiba yangu ni kutembea au kukimbia kupumzika kidogo.

Uwanja wa ndege una ndege za aina.

Novemba lazima ninunue gari.

Iko wapi simu yangu niliokupa.

Kushoto ndiyo mkono ninaotumia.

Ubunifu wako unapendeza.

Jaketi yako inapendeza.

Bila shaka, mimi ni mwalimu mwenye bidii.

Mwenye kazi wangu ni mwenye bidii sana.

Kampuni yetu inafaa watu ambao wanajijua vyema.

Suluhisho langu ni kati yangu na wewe.

Moja kwa moja ili upate suluhisho la maneno haya.

Mboga ya leo ni tamu sana.

Hakuna shida yoyote ukivaa nguo zangu.

Mara kwa mara, lazima uambiwe ufanye kitu fulani.

Jumapili mimi huenda kanisani.

Matunda yale nilinunua kwa mama mboga.

Mauzo niliopata leo ni mazuri.

Mshahara wangu ni mzuri sa.

Jua kali huchoma sana.

Alhamisi, mimi huenda kanisani.

Gumzo yangu na yeye nilimuambia iishi kati yetu.

Ijumaa mimi hupumzika.

Kawaida mimi husoma gazeti.

Juu kuna mawingu yanayopendeza.

Baadaye nitakupigia simu.

Fursa hii nataka nimwalike mwalimu.

Timu yangu ilishinda.

Maktabani kunapendeza sana.

Uchambuzi wa kitabu hicho.

Mteja karibu nikuuzie.

Hongera ume shinda zawadi.

Ofisi kuna vitabu vizuri.

Mchana kunapendeza sana.

Pango, wangu na wewe bado.

Neno siri hunisaidia sana katika simu.

Hapana sipendi hivyo ka.

Futa majina hayo.

Koti hili nalipenda sana.

Mnunuzi huyo anafaa sana.

Meneja yule anafaa afutwe kazi.

Pua lako linafaa zaidi.

Faiida hii hunifraisha zai.

Sini mwetu kuna chai.

Matano kuna masomo ya kila.

Wakati mwingine, mimi sipendi kukaa njaa.

Nimefurahi kukutana nawe. Kwa sababu unanifaa sa.

Habari za jioni ni nzuri sa.

Samahani sana sikujua nakuumizi.